Napenda kutumia muda na marafiki wangu kwa kufanya mambo yanayo tuleta karibu na kutupa furaha mara nyingi tunapenda kutoka pamoja, kucheza michezo au kutazama filamu wakati mwingine tuna tunakaa tu, tukiongea na kucheka. Tukishirikiana mawazo au kukumbusha matukio ya zamani.

Uzoefu wa kushangaza niliowahikupata ni wakati nilishiriki kwenye shughuli ya kijamii ya kusaidia watu wanaohitaji msaada. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kufanya jambo kama hilo na ilinifundisha umhimu wa kuwa na moyo wa huruma na kushirikiana na wengine. Nilihisi furaha kubwa kuona jinsi msaada mdogo unaweza kuleta tabasamu kwa watu mtu mingine.

Mimi hupenda chakula kisicho na mafuta mingi, napenda vyakula vyepesi kama wali, mboga, matunda na samaki. Walio chemshwa au kuchomwa kidogo. Chakula kisicho na mafuta hunifanya nijisikie vizuri na nina amini ni bora kwa afya, afya ya mwili kwa ujumla.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamii mara kwa mara. Usaidia kuwasiliana na marafiki, kufuatilia habari mpya na pia kujifunza mambo mbali mbali. Mitandao ninayo tumia zaidi ni kama whatsapp kwa mawasiliano instagram kwa picha na matukio na youtube kwa kujifunza na kupata burudani.

Leo hali ya hewa ni jua. Nina jisikia vizuri kuhusu joto. Si kila saa na si baridi. Inajifanya iwe ya kuvutia kwa shughuli za nje. Nimevaa shati ya kifupi na surali nyepesi pamoja na viatu. Vya starehe ili nijisikie vizuri katika joto hili. Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inafanya iwe rahisi kutoka nje, kufanya mazoezi au kutembea bila kuwa na wasiwasi wa mvua au baridi. Katika hali hii ya weather, hii ya hewa, ningependa kutembea nje au kukaa bustanini ni kisoma kitabu na kufurahia jua.

Sherehe yangu ninayopendezwa zaidi ni sherehe ya kuzaliwa. Napenda kwa sababu ni muda wa kusherehekea pamoja na marafiki na familia. Kucheka, kushirikiana zawadi na kufurahia chakula kizuri. Pia ni wakati mzuri wa kuunda kumbukumu mzuri na kushukuru kwa mwaka uliopita na mambo mazuri yanayokuja.

Napenda mbwa zaidi ni mnyama waaminifu, wachangamfu na wanaonyesha upendo mwingi kwa mwenyewe. Napenda jinsi wanavyoweza kuelewa hisia za binadamu na kufanya mtu ajisikie mwenye furaha. Hata hivyo, pia napenda paka kwa utulivu wao na jinsi wanavyopenda kujisafisha lakini mbwa hunivutia zaidi kwa urafiki wao wa karibu.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu, napenda kufikiria njia mpya za kutatua changamoto, kubuni mawazo mapya na kufanya mambo kwa njia isio ya kawaida. Ubunifu unisaidia kuwa na mawazo, mapya kazini shuleni au hata katika maisha ya kila siku. Pia hunitia hamasa ya kujifunza zaidi na kujaribu mambo mapya bila kuogopa makosa.

Uweka malengo ya kila mwezi kwa kuchagua kazi muhimu, kuunda malengo madogo yanayo pimika, kuchukuwa hatua kila wiki na kuwakikisha mafanikio mwisho wa mwezi. Hii inanisaidia kubaki na mwelekeo na kufanikisha kazi kwa ufanisi.

Napenda harufu ya muawa safi kama waridi au jasmini inanipa hisia za utulivu furaha na wakati mwingine hunitia nguvu ya kufikiria mambo kwa mtazamo chanya. Pia napenda harufu ya chakula kikicho pikwa nyumbani kwani inanifanya nihisi faraja na kumbukumbu nzuri.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kwanza, furaha na marafiki na pia familia. Hupanga sherehe ndogo au kula chakula kizuri pamoja, kucheka, kushirikiana zawadi na kuunda kumbukumbu mzuri. Pia huwa ni munda mzuri wa kushukuru kwa mwaka uliopita na kufikiria malengo ya mwaka unaofuata.

Ndiyo, napenda kukunywa maziwa ni matamu na pia yana virutumbusho, mumuhimu kama protini. Wakati mwingine hupenda kuyanywa baridi I hasa wakati wa joto au ya moto asubuhi au usiku kabla ya kulala.

Ndio niliwahi kuona bahari, ilikuwa uzoefu wa kushangaza kuona maji makubwa, wimbi likipiga kwenye pwani na hisia ya upepo wa bahari, ukipuliza uso. Nilifurahia sana mandhari ya rangi za maji na anga, na pia utulivu unaojitokeza unapokaa ukitazama mbali.

Zawadi nzuri ni lio pokea ni kitabu cha kipekee, kilicho kuwa na ujumbe wa motisha ndani yake. Kili nifanya ni hisi furaha sana ni kwa dhamani yake kifedha mbali kwa maana ya fikra ya zilizowe kwa ndani ndani yake. Kili nipa msukumo wa kufikiria zaidi, kujifunza na kujaribu mambo mapia maishani.

Kushirikiana na timu, napenda kushirikiana na mawazo, kusaidiana kwenye kazi na kushirikiana katika kupanga mikakati. Husaidia pia kusikiliza wenzangu kwa makini, kutoa msaada pale wanapohitaji na kufanya kazi kwa ushirikiano ili kufanikisha malengo ya pamoja.

Chakula ninacho penda zaidi ni samaki, walio chemusha au kuchomwa kidogo pamoja na mboga safi. Ni kitamu, cha afia na hufanya nijisikie vizuri mwilini. Pia napenda chakula hiki kwa sababu ni raisi kuandaa na mara nyingi huchangia furaha wakati wa kula pamoja na familia au marafiki.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya video mara kwa mara. Ni njia mzuri ya kupumzika na kuburudhika. Na pia unisaidia kufikiria kwa haraka na kuboresha umakini. Napenda hasaa mchezo enye changamoto au dithi nzuri kama ile ya mbio, vita vya kimkati au mchezo ya kujenga miji.

Ndiyo huvaa saa mi uvaa saa mara kwa mara, usaidia kujua muda, kwa haraka na pia ni sehemu ya mtindo wangu. Wakati mwingine mi uvaa saa za starehe, kulingana na sherehe, kazi au shughuli za kila siku.

Mimi huweka neno siri kwa kujua kuwa ni salama na rahisi kukumbuka kwa wakati mmoja. Mara nyingi huchanganya herufi kubwa na ndogo nambari na alama maalumu ili kuifanya ngumu kudhaniwa na wengi. Pia hujaribu kutoitumia neno siri moja kwenye akaunti zote ili kuongeza usalama.

Ndiyo, napenda sana kwenda pwani. Ni sehemu tulivu na yenye mandhari nzuri. Napenda kusikiliza milio ya mawimbi, kutembea kwenye mchanga na kufurahia upepo wa bahari. Ni mahali pazuri pa kupumzika, kutafakari na kufurahia muda na marafiki au familia.

Aina ya keki ninayopenda ni keki ya chokoleti yenye krimu kidogo, ni tamu lakini sio nzito sana, hunifanya nijisikie furaha wakati wa kula. Pia napenda keki hii kwa sababu inaweza kuunganishwa na chai au kahawa. Ikifanya muda wa kula keki uwe mzuri zaidi.

Na napenda kusoma habari mtandaoni ni rahisi kupata taarifa mpya kwa haraka na pia hakuna haja ya kubeba gazeti. Mtandaoni hutoa pia vyanzo vingi vya habari video na picha. Hivyo kunifanya nijue matukio mbalimbali kwa undani zaidi.

Napenda zaidi kua mka na jua, inanifanya nijiskie nikiwa na nguvu, nikiwa tayari kwa siku mpia na kunipa muda wa kufanya mambo muhimu mapema asubui. Hata hivyo, pia napenda kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha na kuwa na afya nzuri mwilini na akili.

Nina linda faragha yangu mtandaoni kutochapisha taarifa binafsi kama namba ya simu au mahali nilipo. Pia natumia neno siri salama, na sishiriki maneno siri yangu na mtu yeyote mtandaoni.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu, zinachochea fikra na ubunifu na mara nyingi huwa na ujumbe wa kina kuhusu maisha au maadili. Napenda kuona jinsi hadithi hizo zinavyounda ulimwengu wa kufikiria ulio tofauti na wa kawaida. Hasa, zile zenye uchawi siri au safari ya kusisimua.

Napendelea tishati zaidi ni rahisi kuvaa. Inafaa kwa hali nyingi za hewa na hufanya nijisikie starehe. Pia ni rahisi kusafisha au kuoanisha na suruali. Hata hivyo napenda shati pale ninapohitaji kuonekana rasmi au wakati wa hafla maalum.

Ndiyo napenda sana maua ni mazuri kuangalia yana harufu ya kupendeza na huleta hisia za amani na furaha. Pia napenda jinsi maua yanavyoweza kuwakilisha upendo matumaini na uzuri wa maisha. Wakati mwingine napenda kuwa nayo nyumbani ili kufanya mazingira yawe safi na yenye mavuto.

Napenda viatu vya starehe na vya kawaida. Kama sneakers au viatu vya michezo ni rahisi kuvibeba vinanifanya nijiskie vizuri wakati wa kutembea au kufanya shughuli za kila siku. Na pia vinafaa kwa mtindo wakawaida au wa kila siku.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara, husaidia kusikiliza muziki au vitabu vya sauti na pia kuwasiliana kwa njia ya sauti kupitia simu au programu za mtandaoni. Teknolojia hii hunifanya niwe na urahisi wa kupata habari na burudani hata nikiwa safarini au mikononi mwa kazi.

Tabia ya watu inayonichukiza ni ukosefu wa heshima na kuto kushirikiana. Napenda watu waaminifu wanaojali wengine, na wanaojitahidi kushirikiana katika kufanya mambo vizuri. Ukosefu wa heshima kuongea maneno yasiyo na maana au kutimiza ahadi hu huweza kunisumbua na kuadhiri hisia zangu.

Napenda kuchora na kupaka rangi, zote pamoja, ni njia nzuri ya kujieleza na kuonyesha ubunifu wangu, ina nifanya nitulie, nifurahie mchakato wa kuunda kitu kizuri, na wakati mwingine husaidia kupunguza msongo wa mawazo, akilini.

Ndiyo natumia video kwa mawasiliano mara kwa mara. Usaidia kuwasiliana uso kwa uso na marafiki, familia au wenzangu kazini. Asa pale hatuwezi kukutana ana kwa ana. Pia video zinarahisisha maelezo magumu zinafanya mikutano kuwa na mvuto zaidi. Na hufanya mahusiano ya mtandao kuwa ya karibu na ya kibinafsi.

Napenda kununua vitu mtandaoni na kwenye maduka ya kawaida. Mtandaoni ni rahisi kwa sababu naweza kuona bidhaa nyingi kwa haraka na kulinganisha bei. Lakini pia napenda kwenda dukani kwa sababu naweza kuona na kugusa bidhaa kabla ya kununua hasa, nguo au viatu. Wakati mwingine nachagua kulingana na aina ya kitu na chotaka kununua.

Kusema ukweli, mimi hupokea mabadiliko kazini kwa mtazamo wa kuchukua fursa, si changamoto. Napenda kwanza kuelewa vizuri ni nini kinabadilika na kwa nini. Halafu najipanga kuona nitakavyo weza kuyazoea haraka. Mara nyingi pia napenda kushirikiana na wenzangu kujifunza kutoka kwao na kubadilisha mawazo ili tuwe kwenye mstari mmoja.

Ningependa kujifunza, Kijapani. Lugha hii inavutia sana na ina alama za kipekee, utamaduni wa kuvutia na ni muhimu kwa kuweza kuelewa tamaduni na teknolojia za Japani. Pia, napenda jinsi kijapani kinavyo shirikisha, heshima na mtindo wa mawasiliano. Jambo ambalo, lingeniwezesha kujifunza maadili mapya na matatizo tofauti wa maisha.

Mafunzo ya kazi yaliyo niwezesha zaidi ni yale ya usimamizi, wa muda na kupanga kazi. Pia mafunzo haya yamenisaidia kuboresha mawasiliano na kushirikiana na wenzangu kwa njia yenye tija jambo ambalo lina nisaidia sana kazini na kwenye miradi ya pamoja.

Mafanikio niliothamini zaidi kazini ni pale nilipofanikisha mradi mngumu kwa wakati na kwa ubora unaokubalika. Ilinipa isia za kuridhika na kuonyesha ku kua juhudi zangu na mipango nilioweka ililipia. Pia ninathamini pale nilipokua na ushirikiano mzuri na wenzangu. Tukifanikiwa kufanikisha lengo la pamoja.

Timu ninayofuata ni Manchester City. Napenda jinsi wanavyocheza kwa umakini, mbinu mzuri na mshikamano wa wachezaji. Pia huwa inavutia kuona jinsi wanavyoshirikiana kikamilifu na kufanikisha ushindi katika michezo yao ya kila siku.

Ninataka kufikia ngazi ya juu ya kitaaluma katika kazi yangu, ambapo nitakuwa na nafasi ya kuongoza kutoa mawazo mapya na kuleta mabadiliko chanya katika shirika. Lengo langu ni kukua kitaalumu. Kujifunza zaidi kila siku na hatimaye kuwa mtu ambaye ana amisisha na kusaidia wengine kufanikisha malengo yao pia.